Haya tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipotambua wazi kuwa ninawajibu wa kuchukua hatamu ya maisha yangu mwenyewe Sio tukio la kila siku moja tu mbali ni kipindi maalum kinachobadilisha kabisa namna ninavyojiona namna ninavyojiangalia kwa maisha Kila napolikumbuka hujiuliza kwanini tukio hili linaniacha na alama ya kudumu ni nini hasa kilibadilika ndani yangu je ningekuwa wapi leo kama nisingepita kipindi hiki Swali haya hunikumbusha uzito wa tukio hilo kabla ya tukio hilo nilikuwa na tabia ya kuwacha mambo yatukie mwenye hujuliza Kwa nini nilikuwa nasubiri mambo yajiweke sawa badala ya kuchukua hatua Je nilikuwa naogopa kushindwa au nilikuwa naogopa kuwajibika Nilifanya mambo kwa kufuata mkondo nikitegemea mazingira watu au bahati kwa nje mambo ilionekana sawa lakini ndani nilihisi kuwa kuna kitu kinakosekana kama vile nilikuwa nikiishi nusu ya uwezo wangu tukio lenyewe lilitokea katika kipindi cha changamoto ulikuwa hadi ilionilazimisha kufanya maamuzi ngumu Muzi ambawa nisingeweza kukuwepa au kuwarisha Ujiuliza kwanini sasa kwanini isiwebadae nilihisi presha ufu mashaka Lakini kwa mara kwanza iligundua kuwa kukimbia Wamuzi kulikuwa kugumu zaidi kulikuwa kukabili Hapo ndipo nileamua kusimama na kusema Tajituika jukumu iwe matukewe hatakuwa mazuri hau magumu Wamuuzi huo haukua rahisi na matukewe haya kuja mara moja ulikuwa na makosa kukata tamaki dogo na wakati mwingine pia ujilaumu Lakini hata katika nyakati hizo ujiuliza Jee, si bora kukosea ukiwa umejeribu kuliko kujila umu kwa kutufanya chichote Jee, mamuivu ya kujifunza sibora kuliko majitu ya kututenda Tuatibu nilianza kuwa na mabadilika ondani angu siotu katika matokeo Pali katika na manavikuwa nikifikiri Licho badilika zaidi ni mtazamu wangu kusu wajibikaji Nilianza kuwelewa kukua maisha hayani sababishi kila kitu Mara nyingi, mimi ndiye ni naeamuwa jinsi ya kuitikia kinachotokea Ujuuliza jee ni naezaji kuthibiti kila kitu na chokipata Siwezi lakini naezaji kuthibiti majibu yangu Jee hilo halitoshe kuleta mabadiliko Welewa huu uli nipanguvu ndani ambayo sikuwa nayo kabla Badea tukio hilo nileanza kufanya mamuzi kuma kusudi zaidi Sio kwa mba hofu ilitoeka bali Lijifunza kuendelea hata nikiwa na hofu Ujuuliza jee ujasiri ni kuto hisi hofu au ni kusonga mbele ilichahofu kwangu jibu lilikuwa wazi tukio hilo lile nifundisha kuwa Kuhaji hauji katika inayomla faraja bali katika aamuzi wa kabiliana na hali halisi.

Ndiyo, napenda kufanyakazi nyumbani na nimegundua kuwa kuna faida nyingi zinazofanya nione ni mazingira yanayonifaa zaidi. Kwanza kabisa kufanya kazi nyumbani hunipa uhuru wa kupanga muda wangu vizuri naweza kuanza kazi mapema au kuchelewa kidogo kulingana na hali ya siku. Radi tuu majukumu yakamilike hii unifanya nijisikie kuwajibika zaidi. Kwa kazi yangu baada ya kufanya mambo kwa kulazimishwa Pili, mazingira ya nyumbani hunisaidia kuongeza umakini. Kuna kelele nyingi za ofisini, kuna mikutano isiyo ya lazima, na kuna nafasi ya kufanya kazi kwa utulivu. Nikiwa nyumbani, bila kuzingatia kazi moja kwa kina bila tatizo kwa mara moja. Jambo linaloongeza ubora wa kazi, na inayotoa. Pia kufanya kazi nyumbani hunisaidia kuweka mizani katika kazi na maisha binafsi. Kunaweza kuokoa muda wa kusafiri, kupata muda wa kufanya mazoezi, kusoma, au kupumzika kidogo, hii hunisaidia kuepuka uchovu, kupita kiasi na kunifanya niwe na nguvu zaidi kazini Hata hivyo, naelewa pia changamoto zake inahitaji nidhamu ya hali ya juu lazima ujipange vizuri, ujitenge muda maalumu wa kazi Najizuia vishawishi vya nyumbani lakini kwa kupanga ratiba nakuweka mipaka wazi changamoto hizi zinaweza kuthibitiwa. Kwa ujumla una kelele nyingi za ofisini, hakuna mikutano iti ya lazima, na kuna nafasi ya kufanya kazi kutulivu.

Kwa kweli, napenda kuandika na kuongea. Lakini kama nitalazimika kuchagua kimoja, kinachoniguza zaidi moyoni ningesema kuandika. Hunivuta kwa kina zaidi, ingawa kuongea nako, kuna nafasi yake muhimu. Kila napojitafakari kuhusu hili hujiuliza. Kwa nini maneno yaliyoandikwa hunifanya nijisikie huru zaidi? Kwa nini wakati mwingine pia ni rahisi kuandika kuliko kuzungumza? Je, kila mtu ana njia yake ya asili ya kujieleza? Swali haya hunifanya nielewe vyema tofauti kati ya kuandika na kuongea. Napopenda kuandika nahisi kama nina muda wa kufikiria kabla ya kutoa neno. Hujiuliza je, si vyema kuwa na nafasi ya kupanga mawazo kabla ya kuyaweka hadharani? Je, kuandika hakuniruhusu kuwa mwaminifu zaidi kwa nafasi yangu? Nikiwa na kalamu au kibodi naweza kusimama, kufuta, kurekebisha na kuandika tena mpaka nione nimewasilisha kile nachohisi kwa usahihi kuandika hunipa uhuru wa kuwa mtulivu na makini kuandika pia hunisaidia kujitambua, kujiuliza kuwa kwa nini mawazo yangu yanaonekana wazi zaidi yanapokuwa kwenye karatasi? Je, kuandika hakunisaidii kujielewa mimi mwenyewe kabla ya kueleweka na wengine? Mara nyingi, nimegundua kuwa ninapoandika, nimegundua hisia na mawazo ambayo sikujua yapo ndani yangu, ni kama kuzungumza na nafasi yangu kwa njia ya utulivu. Lakini hilo, halimaanishi sipendi kuongea. Kuongea kuna nguvu yake ya kipekee Hujiuliza je, si ajabu jinsi sauti inaweza kubeba hisia moja kwa moja? Je, kuongea hakujengi uhusiano haraka kati ya watu? Na kuongea ninaona hisia za wengine na yeye anaona zangu. Kuna kubadilisha nishati, tabasamu na sauti ambavyo haviwezi kupatikana rahisi katika maandishi. Kuongea hunifaa zaidi ninapotaka kueleza jambo kwa haraka au kushirikiana na wengine. Hujiuliza je, kuna wakati ambapo kuandika kungechukua muda mrefu ilhali kuongea, kungetatua jambo papo hapo Ndio, hasa katika majadiliano mkutano na wakati wa kushirikiana kama timu kuongea hunijenga, kijamii halafu hunifundisha kusikiliza si kusema tu. Hata hivyo, kuongea wakati mwingine pia huniletea changamoto. Kujiuliza je, nimeshawahi kusema jambo kwa haraka nikajutia baadaye? Je maneno yaliyotamkwa yanaweza kurudishwa kama yalivyoandikwa? Hapo ndipo natambua kwa nini naipenda zaidi kuandika kwa sababu inanipa nafasi ya kutafakari kabla ya kutoa kauli. Kadri navyondelea kukua. Najifunza kuwa kuandika na kuongea si wapinzani bali ni washirika. Kujiuliza je, si bora kujua ni lini niandike na ni lini niongee? Je, ujuzi wa kuwasiliana haujumuishi zote mbili? Kuandika hunijenga ndani, kuongea hunionyesha nje. Vyote vinanisaidia kuwa mtu anayeeleza mawazo kwa uwazi. Pia, nimegundua kuwa hali yangu huamua ninachopendelea kwa wakati. Fulani. Hujiuliza nikiwa nimechoka kihisia si bora niandike? Nikiwa na nguvu ya hamasa si bora niongee? Hivyo sijilazimishi kuchagua kila wakati. Nasikiliza nafsi yangu, kuchagua njia inavyofaa kwa wakati huo.